Ndio, mimi napenda kula chakula ambacho ni kitamu, chakula ambacho kimepikwa na kitunguu, kimeongezwa saumu na kimeongezwa vitu zingine ambazo zinafanya chakula hiki kina kuwa kitamu, kwa hivyo napenda chakula kitamu.